Sifa nzuri ya kiongozi mzuri ni yule mwenye ambaye anawajibika katika kazi yake. Na kuwajibika ni katika kutumia kutumia uongozi wake vizuri kwa kuongoza watu kwa hekima. Na pia kuleta maendeleo katika kaunti ama katuzi kadhaa ama tofauti wanavyofanya kazi.

Mimi hupata habari kutoka instagramu hiyo ni kwenye mitandao bari huwa katika akaunti ya ngc na habari hiyo huwa vya kuaminika huwa na habari kila kila mida ambapo unapoenda katika mtandao huo na habari hiyo huaminika na watu.

Napumzika vipi kati? Napumzika vipi baada ya siku ndefu? Naami hupumzika ambapo ambapo natulia kwenye nyumba ama mahali ama nalala kidogo. Ndo ili nipumzike ndo ili niweze kuwa na uwezo wa kufanya kazi ingine. Ama, kufanya kufanya jambo jingine kama vile kupika, ama kufua manguo yangu. Kufua nguo zangu.